Ndiyo, mimi hupenda sana kununua vitu kutumia simu yangu kwa sababu njia rahisi na ya haraka inayonekana inayo niokoa muda wangu wa mwingi kila siku na ninafurahia kutumia programu mbali mbali za ununuzi mtanaoni ambazo zinaniruhusu kuwa na bidhaa nyingi kulenganisha bei na kusoma maoni ya wateja wengine kabla kufanya manunuzi hayo.

Ndiyo nimisha wahi kuenda kwenye maonesho ya sanaa mara katha na kila mara nimepata uzofu wa kipekee ya kuona ubunifu wa hali ya juu wa sani wetu wa eneolangu Pia ninapena sanaa kuona mchoro ya rangi za mafuta na sanaa silizo tengenezo kwambahu au mawe kwani zinaelezea hadithi nyingi kuhusu utamaduni na maisha ya kila siku.

Ya mafanikio ya binafsi ninayo thamini sana ni uwezo wangu wa kukamilisha miradi migumu kabla ya wakati Hili ni jambo ambalo limenisaidia sana kujenga sifa ya kuwaminika na pia ninajivunia sana jinsi ilivyoweza kujifunza mifumo mpya ya kiteknolojia kwa haraka na hali hii huongeza ufanisi wangu na kufanya niwe msaada kubwa kwa timu yangu.

Kila siku mimi hutumia zana mbali mbali za dijiti kwa urahisisha kazi zangu na zana muhimu zaidi kwangu ni simu janja na kompyuta mpakato au laptop na mimi hutumia programu kama vile whatsapp na barua pepe mara kwa mara kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu marafiki familia yangu ili kubadilishana taarifa muhimu.

Ndiyo, mimi hupenda sana kulima bustani kwa sababu inanipa fursa ya kuongana na asili na kuona jinsi mimea inavyokua kwa juhudi zangu na katika bustani yangu ndogo ya nyumbani, mimi hupenda kupanda mboga za majani kama mchicha, sukumawiki, pamoja na maua ya rangi mbalimbali yanayopendeza mazingira.

Michezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni riadha za mbio za mita mia moja na mita mbili Kwa sababu ya kasi na ushindani mkubwa oliopo na ninapenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha uwezo wa juu wa mwanadamu na unahitaji nidhamu kubwa pamoja na maandalizi ya miaka mingi ili mtu aweze kushinda Kwa hivyo mimi hupenda riadha wa mita mia moja.

Keki ninayoipenda zaidi kuliko zote ni keki ya chokoleti Kwa sababu inaladha mzuri sana na ni laini na inafanya nijisikie mwenye nifuraha kila ninapoila na mimi hupenda kula keki hii haswa wakati wa sherehe za siku za kuzaliwa au ninapokuwa na marafiki zangu kifurahia mapumziko ya mwisho wa wiki au tunapoalikwa kwenye sherehe yoyote.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi kuliko zote ni wakati wa mvuwa nyepesi au hali ya hewa yenye mawingu na upepo mwanana. Na ninapenda hali hii kusababu inaleta utulivu, inapunguza jutokali lajua, inafanya mazingira yawe na rangi ya kijani kibichi, inayovutia macho. Na hali ya hewa yanapokuwa hivi, mimi hupenda sana kukaandani nikisoma kitabu au kunywakikombe chachai moto hukunikisikiliza sauti ya matone ya mvua ya kigonga paa ya nyumbaya.

Mimi hupenda kulea nywele zangu kila siku kwa kuhakikisha nazichana vizuri asubuhi kabla ya kuanza shughuli zangu za kazi ili nionekane nadhifu wakati wote na mimi huosha nywele zangu kwa kutumia shampoo na kinyozi angalau marambili kwa wiki kuondoa vumbi na uchafu na pia kuzifanya ziwe na harufu mzuri na mngao.

Kila siku kabla ya mimi kulala, mimi huwanza kwa kuakikisha kuwa vifaa vyangu vyote vya kielektroniki, vimezimwa au kuekwa mbali ili kuruhusu akili yangu kupata utulivu na baada ya hapo mimi hufanya usafi wa mwili kwa kupiga msuwaki na kunawa uso jambo ambalo hunifanya mimi nijisikie mchangamfu na mwenye amani kabla ya kuingia kitandani.

Ndio mimi hupenda sana kuogelea kwa sababu ni mchezo unao changamsha mwili mzima na kunipa hisia ya uhuru inapokuwa ndani ya maji na mimi hupenda sana kuogelea hasa wakati wa kiangazi au mchana wa joto kali ilikupoza mwili na kutaburudani nikiwa na marafiki zangu ninapenelea zaidi kuogelea kwenye bahari au maziwa kwa sababu ya mandhari mazuri ya asili Lakini pia mimi utumia buawa la kuogelea la jirani yangu mara kwa mara.

Ili kuangozea uzalishaji wangu kazini, mimi huanza kila asubuhi kwa kuandaa orotha ya mambo muhimu ya kufanya na kuyapanga kulimgana na kipaumbele cha chao na mimi hutumia mbinu ya kugawa muda wangu katika vipindi vifupi vifupi vya kazi nzito na nikifuatia na mapumziko mafupi ya dakika kama tano hivi.

Tunapofikia mafanikio makubwa kama timu mimi huanza kwa kutoa pongezi za dhati kwa kila mwanachama na kutambua mchango wa kipekee ambao kila mmoja ametoa kufanikisha lengo letu na mara nyingi mimi hupenda kuandaa chakula cha mchana pamoja au kwenda kwenda nje kwa ajili ya chakula cha jioni na ili tuweze kufurahia na kusherehekea mafanikio yetu.